Je, unanunua vitu kwa kutumia simu? Naam. Mimi hununua vitu kwa kutumia simu yangu, na jambo hili limekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Simu imenifanya ununuzi uwe rahisi zaidi kwa sababu siitaji kutoka nyumbani au kutumia muda mwingi kuenda dukani. Nikiitaji kiitu iwe ni nguo, chakula, au ata tuseme naitaji huduma fulani. Nachukua simu yangu natafuta na kununuwa kwa dakika chache tu. Napenda kununuwa vitu kwa kutumia simu kwa sababu inanipa uhuru na urahisi. Naweza kulinganisha bei naweza pia kusoma maoni ya watu wengine na kuchagua kile kinacho nifaa bila presha. Pia inanisaidia kupanga matumizi yangu ya pesa kwa umakini kwa sababu naona bei zote wazi kabla ya kufanya uamuzi. Hii hunifanya nijisikie niko kwenye udhibiti wa maamuzi wangu. Pia, kununua kwa kutumia simu kuna okoa muda. Badala ya kutumia masaa mengi sokoni, ninaweza kufanya ununuzi wangu popote pale nilipo. Hii inanipa nafasi ya kufanya mambo mengine. Pia naweza kufanya mambo mengine muhimu maisha ni mwangu. Kusema ukweli mimi kibinafsi, hutumia simu kununua vitu kwangu ni ishara ya maendeleo ya urahisi wa maisha ya kisasa. Na ndiyo maana nineendelea kuipenda njia hii ya ununuzi na nitaendelea kuitumia. Mara moja moja tu ndipo naeza jipata pengine ninatumia pesa, lakini mara nyingi sana kabisa. Asilia kubwa sana kamisa ya ununuzi mimi huwa natumia simu.

Mafanikio gani ya binafsi unayothamini kazini? Nikijiuliza swali hili, ninatambua kuwa mafanikio ya kweli hayaji mara moja. Bali hujengwa hatua kwa hatua kupitia juhudi, nidhamu na uvumilivu. Mojawapo ya mafanikio ya binafsi ninayojivunia kazini ni uwezo wa kufanya kazi kwa bidii na kumaliza majukumu niliyopewa kwa wakati. Hili linaweza kuonekana kama jambo la kawaida, lakini kwangu mimi ni ishara ya uwajibikaji na kujituma. Kazini, nimejifunza kuwa mtu wa kuaminika. Ninapopewa jukumu najitahidi kulifanya kwa umakini na kwa moyo wangu wote. Mafanikio yangu binafsi yanatokana na juhudi za kila siku hata zile kidogodogo. Ambazo watu wengine huenda hawazioni. Kuamka mapema, kupanga kazi zangu na kuhakikisha kuwa nitatoa na nitakuwa na matokeo bora na ni mambo ambayo yamenijenga heshima na kujiamini. Ninajivunia uwezo wangu wa kujifunza mambo mapya kazini. Kila siku kuna changamoto mpya na badala ya kuzikimbia nazichukulia kama fursa ya kukua. Kujifunza kutokana na makosa yangu ni moja ya mafanikio makubwa kwangu. Kwa sababu imenifanya niwe mtu bora zaidi kuliko nilivyokuwa awali. Sioni makosa kama mwisho wa safari, bali kwa kama sehemu ya mchakato wa mafanikio. Pia, mafanikio yangu ya binafsi yanahusiana na namna ninavyoshirikiana na watu wengine kazini. Kuwa na mahusiano mazuri na wenzangu, kusikiliza mawazo yao na kuheshimu kila mtu kunipa fursa na amani kazini. Najivunia kuwa mtu anayependa ushirikiano kuliko mashindano. Najivunia kuwa mimi ni mtu ambaye napenda mashindano yasiyo napenda ushirikiano kuliko mashindano yasiyo na maana. Hilo hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya timu. Si mtu aliyeko peke yake. Mafanikio ya binafsi ninayojivunia kazini si tu kuhusu vyeo au malipo. Bali ni kuhusu ukuwaji wangu kama mtu. Ni kuhusu nidhamu, kujifunza, kujiamini na uwezo wa kuendelea mbele licha ya changamoto. Mafanikio haya yananipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kuamini kuwa kila siku ninapiga hatua moja mbele kuelekea kwenye malengo yangu ya maisha.

Jee, unatumia mitandawe ya kijamii? Naamu, ninaitumia. Mitandawe ya kijamii imekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Kama ilivyo kwa watu wengine wakizazi hiki. Kila ninapoamka asubui au kabla sijalala usiku. Maranyingi najikuta nikifungua simu yangu kuangalia kinachoendelea. Si kwa sababu sina jambo la kufanya. Bali kwa sababu mitandao ya kijamii imekua njia rahisi ya kuunganishwa na dunia nzima kwa wakati mmoja. Ninapotumia mitandao ya kijamii ninahisi kama niko karibu na marafiki na ndugu zangu hata kama tukombali kimwili. Naweza kuwasiliena nao kwa haraka, kubadilishana mawazo, vichekesho, picha au hata maneno ya kutiana moyo. Wakati mwingine ujumbe mfupi au maoni rahisi ya naweza kumfanya mtu ajisikie bora zaidi. Na hilo hunipafuraha ni napo juwa nimemfanya mtu atabasamu. Pia, mitandao ya kijamii imenisaidia kujifunza mambo mengi mapya. Kuna watu wanashiriki marifa, uzoefu na vipaji vyao. Naweza kujifunza kuhusu masomo, muziki, michezo, teknolojia au hata mambo ya kijamii yanayo endelea katika jamii. Kupitia video, mandishi na picha. Maarifa ya nasambaa kwa haraka na kwa njia rahisi kueleweka. Hilo hunifanya nihisi kama ninakua kiakili kila siku. Hata hivyo, ninapotumia mitandao ya kijamii hujitahidi kuitumia kwa busara. Najua kuwa si kila kitu kinachonekana mtandaoni ni chakweli au chenye manufa. Watu wengi uonisha upande mzuri tu wa maisha yao. Jambo ambalo linaweza kumfanya mtu ajilinganisha vibaya. Ndiyo maana hujikumbusha kuwa kila mtu anachanga moto zake. Hata kama hazionekani kwenye picha au video, wanazodichapisha. Kwa upande mwingine, mitandao ya kijamii imenipa nafasi ya kujieleza. Naweza kushiriki mawazo yangu, maoni yangu na vitu vinavyo lipenda. Hilo hunipa ujasiri wa kusema ninacho hisi na ninacho kiamini. Pia hunisaidia kuelewa mitadamu tofauti ya watu wengine. Jambo linalo nifundisha uvumilivu na kueshimu tofauti zetu. Wakati mwingine, mitandao ya kijamii unisaidia kupumzika baada ya siku ndefu, kuangalia video za kuchekesha, kusikiliza muziki au kusoma ujumbe wa marafiki kufu. Unifanya nisahau mawazo mazicho kwa muda. Ni kama mapumziko mafupi ya akili, lakini pia najua umuhimu wakueka mipaka ili isiwatilie muda wangu wote au kunifanya nipuze majukumu mengini muhimu. Nigesema tu hivi, ninapotafakari swali hili, ninasema kuwamba mimi natumia mitandao ya kijami. Ninaitumia kama chombo cha mawasiliano, naitumia kama chombocha elika na kujieleza. Ninajua kuwa kama ilivyo kuwa vitu vingine maishani, matumizi yake yanategemea nidhamu na busara. Nikitumia kwa njia sahihi, mitandao ya kijamii huniongeza maarifa, unikaribisha na watu, na hunifanya nijisikie sehemu ya dunia kubwa inayobadilika kila siku.

Unaboreshaje michakacho ya kazi Nikiuliza swali hili Nasema kuwa Naboresha michakacho ya kazi kwa kwanza na kupanga mambo yango vizuri Kabla sijaanza kazi yoyote napenda kujua lengo kuu la kazi hiyo ni nini na ni hatuwa zipi zinahitajika ili kufikia lengo hilo Hii hunisaidia kuwepuka kufanya kazi bila mwelekeo na kupoteza muunda kwenye mambo yasiyo ya lazima. Pia ninapenda kugawa kazi kubwa katika kazi ndogo ndogo. Badala ya kuyiona kazi kama mzigo mkubwa naigawa katika sehemu ambazo ni rahisi kushugulikia moja baada ya nyingine. Njia hii hunifanya nifanyi kazi kwa utulivu zaidi na kunipa motisha kila ninapomaliza. Hatua fulani. Njia ningine ninayotumia kuboresha michakacho ya kazi ni kutumia ratiba. Napanga muda wangu kwa kuzingatia vipaumbele nikiakikisha kuwa kazi muhimu zinafanywa kwanza. Ratiba unisaidia nidhibiti muda wangu vizuri na kuepuka kuchelewesha kazi hadi dakika za mwisho. Pia kujifunza kutokana na makosa. Kila ninapo kosea au kunao kua kazi haikufanyika kwa ufanisi. Huka chini nakutafakari ni wapi walikosea na nifanye nini tofauti wakati ujao. Hii unisaidia kuboresha njia zangu za kufanya kazi siku hizi hadi siku Mwisho napenda kushirikiana na wengine pale inapo wezekana kupokea maoni ushauri au mawazo mapya kutoka kwa watu wengine unisaidia kuwana mambo kwa mtazamo mpana zaidi na kuboresha michakacho ya kazi yangu Kwa kufanya hivyo niendelea kukua, kujifunza na kufanya kanzi kwa ufanisi zaidi kila siku.

Nini kinacho nifanya nicheke? Nikiulizwa swali hili, napata tabasamu hata kabla sijaanza kujibu. Kwa sababu kicheko ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kuna mambo mengi yanayo nifanya nicheke, na mengi kati yao ni ya kawaida tu lakini yana maana kubwa kwangu. Kwanza kabisa, kinacho nifanya nicheke ni mazungumzo na marafiki zangu. Niki kaa na marafiki hasa wale tunaofahamiana kwa muda mrefu Kicheko huwa hakiishi. Wakati mwingine ni kwa sababu ya vichekesho tunavyo sema Lakini mara nyingi zaidi ni kwa kukumbuka au kumbukumbu tunazo shirikiana Tukikumbuka tukio la zamani hata kama lilikuwa ndogo namna tunavyo lisimulia upeo hunifanya nicheke sana Pia ninacheka sana ninapo ona au kusikia jambo lisilo tarajiwa Tuseme mtu anapo jaribu kusema kitu au uwa kwa umakini alafu akajikosea kwa njia ya kuchekesha au hali fulani inapo geuka ghafla na kuwa ya kufurahisha mambo ya aina hii hunifanya nicheke kwa sababu hunikumbusha kuwa maisha hayawezi kupangwa kila wakati na hilo lenyewe ni jambo la kuchekesha vile vile na nacheka ni napo tazama vichekesho kama vile filamu za kuchekesha vipindi vya runiga au video fupi Wakati mwingine baada ya siku ndefu ya kazi au masomo kuangalia kitu cha kuchekesha kunisaidia kupumzika na kusahau mawazo mazito Kicheko hunifanya nijisikie mwepesi moyoni na ni kunirudishia nguvu Kuna pia kicheko kinacho tokana na hali zangu binafsi. Wakati mwingine ninapojikuta nimemkosea au kufanya jambo kwa njia ya ajabu. Badala ya kujilaumu sana, hujichekesha mwenyewe. Nina jifunza kucheka makosa yangu kwa sababu na jua kuwa hakuna mtu mkamilifu. Kucheka juu ya makosa hunisaidia kuyakubali na kuendelea mbele bila kujihisi vibaya. Pia ninacheka ninapo kuwa na familia yangu, mazungumzo ya nyumbani, hadithi za wazee au hata utani mdogo wakati wa chakula, huleta kicheko cha thati, kicheko cha familia kina ladha, ya pekee kwa sababu kinajaa upendo na ukaribu. Kinacho ni fanya nicheke mimi, si jambo moja tu mbali ni jambo kadha wa kadha, hali ni nazo kutana nazo na mutazamo wangu kuhusu maisha, nimejifunza kuwa kucheka ni idawa ya bure inasaidia kupunguza msongomano wa mawazo na kuleta furaha, ndio maana na jitahidi kutafuta sababu ya kucheka kila siku, hata pale mambo yanapo kuwa magumu.

Unataka kufika wapi katika kazi yako. Nikiulizwa swali hili nachukulia kwa uzito mkubwa sana kwa sababu. Linanifanya natafakari kwa kina kuhusu ndoto, malengo na mwelekeo wa maisha yangu. Katika kazi yangu, nataka kufika mbali. Siyo tu kwa jina au cheo bali kwa mchango ninaotoa na thamani ninayoacha kwa wengine. Natamani kufika kiwango ambacho kazi ninayofanya haitakuwa tu chanzo cha kipato bali pia itakuwa njia ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Kwa kabisa nataka kufika mahali ambapo nitakuwa mtaalamu katika kazi yangu. Natamani kujifunza kwa kina kupata ujuzi wa hali ya juu na kuwa mtu anayeleweka na kuaminika katika eneo langu la kazi. Nataka watu wanipatie heshima kwa sababu ya bidii maarifa na nidhamu kazini. Kufika hapo kunahitaji juhudi uvumilivu na kujitoa na niko tayari kupita katika hatua zote. Pia katika kazi yangu nataka kufika mahali ambapo nitakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi, natamani kuwa katika nafasi ambayo, sauti yangu inasikika. Mawazo yangu yanazingatiwa na ninaweza kushiriki katika kupanga na kuboresha mifumo ya kazi. Sitaki kuwa mtu anayefanya kazi kwa mwelekeo tu, bali nataka kuwa sehemu ya suluhisho, mtu anayechangia fikra na ubunifu. Pia nataka kufika katika hatua ya kazi yangu ambapo inanipa utulivu wa maisha. Natamani kazi itakayoniwezesha kujitegemea, kusaidia familia yangu na kutimiza mahitaji yangu bila presha kubwa. Nataka kufikia mafanikio ambayo yatanipa amani ya moyo. Nikijua kuwa juhudi zangu zina matokeo na maisha yangu yanaelekea pazuri. Natamani kufika mahali ambapo nitaweza kuwasaidia wengine kupitia kazi yangu. Nataka kuwa mtu wa mfano. Hasa kwa vijana wanaokuja nyuma yangu. Ikiwezekana, ningependa kuwashauri kuwafundisha au kuwapa motisha ili nao waamini kuwa ndoto zao zinawezekana. Kufanikiwa peke yangu hakunitoshi. Bali ningependa mafanikio yangu yawe chanzo cha matumaini kwa wengine kwa muda mrefu zaidi. Katika kazi yangu nataka kufika mahali ambapo nitajivunia safari niliopita. Nataka niangalie nyuma na kusema kuwa sikuwaacha njiani. Nilijifunza kutokana makosa na niliendelea kusonga mbele licha ya changamoto. Kufika mwisha wa safari nikiwa na majuto, bali nikiwa na shukrani kwa kila hatua niliyopita. Pia ninapotafakari swali hili la wapi nataka kufika katika kazi yangu. Mimi ntasema kwamba nataka kufika mahali pa mafanikio, heshima na mchango nataka kazi yangu iwe sehemu ya hadithi nzuri ya maisha yangu hadithi ya juhudi matumaini na ya maendeleo ya kweli.

Nikiulizwa swali hili, msimu gani wa mwaka unaupenda zaidi. Naeza sema wazi kwamba msimu ninaupenda zaidi ni msimu wa mvua. Sababu kubwa ni kwamba msimu huu hubadilisha mazingira yote na kuyafanya yawe na uhai mpya. Ardhi inapopata mvua, kila kitu huanza kuchanua. Miti huwa ya kijani kibichi na hewa huwa safi zaidi kuliko wakati mwingine wowote wa mwaka. Katika msimu wa mvua napenda kuona jinsi maisha ya navyo rejea upia, mashamba huota mazao, mito hujaa maji na mazingira ya nakuwa mazuri kutazama. Mvua hunifanya ni hiti utulivu wa mwoyo. Hasa ni napo iskia ikinyesha polepole juu ya paa ya arthi. Sauti ya mvua hunipa amani na hunisaidia kufikiria kwa kina kuhusu maisha yangu. Pia msimu wa mvua hunikumbusha umuhimu wa subira Wakulima hupanda mbegu wa kiamini kuwa mvua italeta mavuno mazuri baadae Hili unifundisha kuwa katika maisha Sikila kitu hupatikana maramoja Kuna wakati wakusubiri na kuamini kuwa jiti hadi zetu zitazaa matunda Zaidi ya hayo Napenda msimu wa mvua kwa sababu huleta baridi ya kupendeza Wakati wajoto kali, mvua inaponyesha hunipa na fuu na kunifanya nijisikie huru zaidi. Hata kukaa ndani, kunywa kinywaji cha moto na kujiskia, kusikiliza mvua ikinyesha huwa ni jambo linalonifurahisha na linalo nipa furaha pekee. Msimu wa mvua ninaupenda zaidi kwa sababu hunipa matumaini, usulivu na furaha. Unikumbusha kuwa baada ya ukame au changamoto mvua ya baraka huja na kuleta mwanzo mpya Ndiyo maana hata kati ya misimu yote ya mwaka Msimu wa mvua unanafasi ya kipekee moyoni mwangu.

Je, unapenda sanaa ya aina gani? Mimi napenda sanaa ya kuchora na kupaka rangi. Sanaa hii hunivutia kwa sababu inanipa nafasi ya kuonyesha mawazo yangu, hisia zangu na mtazamo wangu wa dunia kwa njia ya kipekee. Ninapochora nahisi kama akili yangu inafunguka na kuniruhusu kufikiria kwa kina zaidi. Rangi ninazo chagua huwaakisha hali yangu ya moyo. Wakati mwingine nikiwa na nguvu au furaha nachagua rangi angavu. Na wakati mingiwe nikiwa mtulivu na chagua rangi laini. Sanaa ya kuchora pia hunifundisha subira na umakini. Si kila mchoro hutokea haraka au kwa urahisi. Wakati mwingine ninakosea, lakini kupitia makosa hayo najifunza jinsi ya kuboresha kazi yangu. Hii hunisaidia hata katika maisha ya kawaida kwa sababu hunifanya nielewe kuwa si kila jambo linafanikiwa mara ya kwanza, mbali jitihadi na uvumulivu ni muhimu. Pia napenda sanaa kwa sababu ni lugha ya ulimwegu mzima. Hata bila maneno, mchoro unaweza kueleza ujumbe mzito na kuwasilisha hisia kwa mtu wa tamaduni tofauti. Ninapofikiria kuhusu sanaa naiona kama daraja linalo waunganisha watu, kuwafanya wafikirie, wajifunze na hata wajiburudishe. Sanaaya kuchora ni sehemu muhimu ya maisha yangu, hunipa furaha, hunisaidia kujielewa zaidi na hunifanya nione dunia kwa macho ya ubunifu.

Unajifurahisha vipi wakati wa furaha? Wakati ninapokuwa na furaha, najifurahisha kwa kufanya mambo yanayonipa amani ya moyo na kufanya nijisikie huru. Kwanza kabisa napenda kusikiliza muziki ninaoupenda. Muziki hunifanya nicheke, nifikirie mambo mazuri na wakati mwingine hunifanya nicheze bila hata kujitambua. Kila wimbo unahisia zake na wakati wafuraha huchagua nyimbo zenye midundo ya kusisimua na maneno yanayotia moyo. Wakati wa furaha napenda kutumia muda wa marafiki na familia, kucheka pamoja, kusimua hadithi na kushiriki, ana mawazo huniongeza furaha zaidi. Furaha inaposhirikishwa huwa kubwa zaidi kwa sababu unanufaika sisi wewe tu bali na wale walio kuzunguka. Hata mazungumzo rahisi tu yanaweza kufanya siku iwe ya kipekee. Wakati mwingine, najifurahisha kwa kufanya shughuli ninazopenda. Kama kutembea, kucheza michezo au kujihusisha na ubunifu kama kuchora au kuandika. Shughuli hizi hunisaidia kutumia nguvu zangu chanya na kunifanya njisikie mwenye thamini. Ninapofanya, ninachokipenda, muda hupita haraka bila hata kugundua. Wakati wa furaha najifunza kuthamini maisha na vitu ndogo vinavyonizunguka Ninajifurahisha kwa kuishi wakati uliopo, kushukuru na kuruhusu moyo wangu ufurahie bila wasiwasi wowote.